Kuhusu nguvu zangu kazini, nguvu zangu ni nzuri. Nguvu zangu mahali zinaposimamia ni kwamba mimi, kabla sijaanza kazi naangalia kwanza ratiba. Naangalia aje siku ya leo ama kesho siku iliyopita ilikuwa aje. Kisha naangalia kwamba vitu vimefanyika siku iliyopita. Alafu tayari naangalia na siku hiyo kuna vitu gani vinahitajika namaanisha hicho sababu gani mimi nataka kuunganisha siku iliyopita na leo hili viambatane hili niweze kusonga mbele. Kwa hiyo sasa ndipo kuna kusimamia nguvu zangu ijapokua kutakua mahitajiko fulani ya haraka au harakati fulani hiyo tayari naifanya akini na nikizingatia na hiyo ratiba ya mambo ninayofanya siku iliyopita. Na ndipo kwenye kunasimamia nguvu zangu. Kwa hiyo mimi nafanya uchambuzi. Mimi nikifika kazini naangalia aje. Ya na nimemaliza vizuri. Je na leo ratiba ya leo ikoje. Je kuna harakati yoyote ya leo. Kwa hiyo mambo yote nikisha kuwa nayo. Hapo ndipo sasa nafanya kazi. Na ndipo kwenye nguvu zangu zinasimamia. Na pamoja tunaofanya kazi pamoja timu huwa nawauliza. Saa ingine wameleta ripoti mezani. Saa ingine kunakuwa email. Pata meseji fulani hiyo tu maelekezo ndio tu kwenye kunaposimamia nguvu zangu. Mara nyingi nafanyanga uchambuzi. Kwa siku iliyopita na siku ya leo. Na kuangalia harakati zote ambazo zilipo. Kwa siku hiyo.

Simu mara nyingi ninaitumia kwa kufanya biashara. Mawasiliano na wateja. Mawasiliano na jamii. Mawasiliano na familia yangu. Mawasiliano na mtu yeyote ambayo unda tunasaidiyana kimaisha. Na kitu kingine simu. Simu ya kwanza nikwana. Simu ya Nokia Ito watumia batoni kabisa. Simu ya zamani kabisa. Nikuwa natumia kabisa. Sasa mimi simu yangu ni kama vile maisha natumia kwa biashara yangu, kwa maisha ya kawaida na huwa inanisaidia kabisa.

Mimi kupumzika kwangu, huwa kinachonisaidia huwa nafanya tizi, ama kitu ingine nakuja kufanya sauna. Sauna inanisaidia sana kwa sababu sauna tena na unaingia ndani, pako joto, saa ingine kuna kitu wanaweka majani, majani wanayachoma, ile harufu kabisa, inakuingia, nayo jasho inatoka, basi ukishaogelea, na unapata mahali pa kupumzika. Na panatulia vizuri, na huwa najisikia niko safi kabisa. Wee mambo ya yoga, yoga nilifanya kitambo miaka mingi kabisa kwa sababu wakati nilikuwa nacheza karate. Hiyo kweli nilikuwa natumia yoga. Na iko sasa hivi yoga sifanyi huwa natumia sauna huwa inanifanya mi nipumzike na ni vizuri sana.

Mwarimu mkumbuka mwarimu ukua kidato cha tatu kabisa primary school kabisa kwa wateleza kwa chapa fimbo kweli ayikuwa mkari huu mwarimu kabisa kikuwa nafundisha alikuwa natuambia mambo ya maa wa tunaposha kufanya ndio mimefanya mimi sasa ivi nimekua mkubwa nimekua mtu nimekua mtu wa maisha iyo nasaidia kabisa japokuwa haba na fibo silikuwa zilikua zinapigwa kabisa.